Kwa sasa, Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni kumaliza shule. Ilikuwa haikuwa rahisi lakini lilipofanyika nilifurahi sana kwa sababu ilikuwa safari mrefu sana kuanzia mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja. Tulijikaza na mambo yalikuwa mengi lakini siku ambayo nilimaliza nilifurahi sana. Ndiyo.

Ndio, nimewaifanya kazi ya kujitolea, yani voluntary. Nimewaifanya hiyo kazi na niliifanya shuleni, ka ka karibu na shuleni. Kijiji ambacho kilikuwa karibu na shuleni kwetu, kilikuwa kin nikichafu. Sasa tulikuwa tunatembea, tukisafisha hicho kijiji. Na tulifanya kazi mingi, tuliosha madarasa ambayo yali madarasa ya shule ambayo ilikuwa katika hio kijiji, wengine walikuwa natoa uchafu katika mitaro, wengine walikua na wana wana wanasaidia kusafisha tu hicho kijiji, yani vumbi, kufagia, vitu kama hivyo. Ndio.

La hasha, sipendi hesabu. Ila napenda hesabu ya pesa lakini sipendi hesabu ya masomo. Mwanzo, kile ambacho nilikuwa nafanya chuo kikuu kilikuwa na hesabu mingi. Na mimi hesabu hakijakua kitu ambayo nimekuwa nikipenda kutoka shule ya msingi. Lakini sasa, vile nilifika chuo kikuu ilibidi nimejifunza. Lakini hesabu kwangu huwanaona ni kama ninaweza lakini siwezi sema hiyo ndo kitu ya kwanza ninapenda hiyo inaeza kuja kama kitu ya mwisho huko na saa zingine ni kama nimelazimishwa ndoo huwa nafanya.

La hasha, sipendi kuzungumza kuhusu siasa, maanake siasa huwa inakosanisha watu, na pia ukipata kila mtu ako na maoni yake tofauti, mara ingine unaeza pata watu wanakosana vibaya sana kwa sababu ya siasa na wanakosana kuhusu siasa na wanasiasa wenyewe ambao wanakosana kuhusu hata hawawajali. Hao ni watu ambao wanataka tu kutafuta pesa yao na waende. Sasa mimi sipendi kuzungumza kuhusu siasa.

Kwa sasa huwa sitazami televisheni sana Lakini kitambo nikiona tazama nilikuwa napenda maisha magic East Africa na ilikuwa na kipindi moja ambayo ilikuwa inaitwa Selina ambayo nilikuwa napenda kuona sana Kwa sababu ilikuwa kipindi cha mapenzi na ilikuwa na mambo mengi Ilikuwa na vitukio vingi na ilikuwa na hadithi ambayo ilikuwa inashika sana.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadaye. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folda nipange kwa aina barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote kazi hii inachukua muda mwingi sana nadhani saa mbili kila siku kwa barua pepe tu.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii Ardhi iko tayari Nimeshailima wiki iliopita Mvua itasaidia mimea kukua haraka Ninahitaji kununua mbegu bora Nitakwenda kwa mkulima mjuzi Yeye anabmbegu za aina nzuri zinazaa sana Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitawaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula chakutosha.

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga. Au nisikize mziki tu. Labda niangalie matangazo ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuoana timu yangu ikicheza. Watoto wangeteka kuoana hadithi za kartuni. Wanafuraia sana. Tunaweza kuangalia pamoja alafu watoto walale. Baadae nitakuwa na muda wangu niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa si jasoma bado Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani Nivizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji, nisika uke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza tembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini siku amuka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia mzuri.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

Ninahitaji kuenda sokoni. Je, nina orodha yangu hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupika na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kununua mboga, vitungu na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii. Lazima nitumie pesa kwa akili. Jee, nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa linapunguza leo. Nitakwenda huko.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

Asubui tayari, lazima ni amke ni anze siku, leo ni siku nzuri, naona jua li na angaza, jee, ni chukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani. Yule shati ya blue au nyekundu. Nafikiri blue ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne, lazima ni jiandae mapema. Hebu niangalia maelezo ya jana, nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Nimesikia habari za lewa asubuhi. Kuna mambo mengi yanayo tokea nchini. Serikali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu. Hiyo ni barabara njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kidogo. Itasaidia watu wengi naurl za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu. Ni jambo la kusikitisha. Natumaini msimu ujao utakua mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanaendelea. Niombe amani iwe duniani kote.

Watoto wamekaa chumbani wakisoma, naona wanajitahidi sana shuleni, naomba tuchanganye wakati pamoja jioni. Mh hh Labda tucheze mchezo au tuangalie filamu, familia yetu inapenda kuwa pamoja usiku.mhh Mume wangu anasema tuandaye chakula cha usiku pamoja. Hhh ni wazo zuri. Watoto watajifunza kupika pia. Huh Tutatayarisha pilau na saladi. Hh Nitawafundisha jinsi ya kukata mboga vizuri. Mhh ch Wakati wa familia ni muhimu sana. Hh tuta Tunajenga mahusiano mazuri. Hh u usiku huu utakuwa wafuraha na kumbu kumbu nzuri.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

Pakawangu anahitaji chakula, amekua akilia tangu asubuhi, nimempa chakula chajana, lakini anataka kipya, kuna samaki kidogo jikoni, nitampa kidogo, yeye anapenda samaki sana, atafurahi. Lazima ni mweke, maji safi pia nimemuona akinywea kutoka kwenye birika la maua paka ni wanyama safi sana wanajitunza wenyewe lakini ninahitaji kusafisha sanduku lake la mchanga yeye ni rafiki yangu mzuri ananipenda sana apokaa kwenye viti vitu vyangu naona anapumzuka kwa amani wanyama wa nyumbani ni baraka.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

Ninamkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandaye vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu? Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadha zinahitaji kuboreswa. Nitaongeza garafu kadha. Zinaeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswali ya nayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruwali na shati la kawaida litafa au inavyobidi nivaetai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninahitaji kulala mapema ili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote na dhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mamasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinanifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizitafute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja Nitaweka moja tu, bora zaidi Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programu kumitu simu itafanya kazi haraka, zaidi bila kuchelewa.

Je niendeshe gari au nichukue basi gari linatatizo kidogo la mafuta linakula sana Basi ni rahisi na nafuu lakini leo ni na mizigo mingi nadhani gari ni bora nitakwenda dukani kununua vitu vingi Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza Niangalie kama yuko nyumbani Nina hitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nisiko sahau kitu chochote.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufungua mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale, usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu. Usiku mwema.

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Ni soma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi. Hatujamwona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri, tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkate, nathani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.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

Eee, mimi ni mtu ambayo siwezi sema kama huwa ni mimi ni mtu wa kuchelewa kwa kuwahi kwa sababu huwa inalingana na kitu ambacho ninaenda kukifanya. Kuna masaa ingine ninaeza lala mapema na niamke mapema na nieze kufika kama sijachelewa. Lakini kuna masaa ingine ambayo huwa ninalala kama nimechelewa na ninaamka kama nimechelewa. Sasa huwa inalingana na nilifanya ama nililala saa ngapi usiku.

Muziki ambao ninausikiliza mara nyingi ni muziki wa rege na ninapenda muziki warege kwa sababu ukona mawasiliano ambayo ya nasaidia mtu katika maisha yake ya kila siku na ukona huwa inahisi vizuri yani ninahisi vizuri nikisikia ikona sauti nzuri na ndiyo ni muziki mzuri sana.